Mimi nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa kwa wingi na huwa nafurahia sana kwenda maonyesho ya sanaa kama watoto wakiigiza au watoto wakicheza michezo fulani ambayo ni ya wanatumia sanaa zao kucheza.